Tabia ninayoipenda kwa wageni ni ile tabia ya kutulia ni pale unapo ona wageni, unatulia ili wasiweze kukujua kwa undani kwa kuwa wageni ni watu ambao wanapenda kuongea mambo ya watu, wanapokwenda huko nje hivyo, ukifika kwa wageni, unatulia, unakuwa na tabia ya heshima kwa wageni ambao uko nao, iwapo ni wageni wakubwa kuzidi umri au, wadogo, alafu ukifika tu.

Napenda kusoma habari mtandaoni ya kwamba ni habari freshi, habari za siku hiyo, za gazeti zinazokuwa zime siku mbili ama kitu wewe ama ilichopita, habari za mtandaoni ni habari za kisasa, habari za hiyo siku ama za hiyo wiki.